Katika eneo la kuandaa ripoti za kazi, kwanza huwa natazama mambo yale ambayo yametokea mwezi huo ama yale nimeweza malengo yale ambayo nimeweza kufikia. Haswa naandika yale ambayo ni ya muhimu na yale ambayo yana maana zaidi halafu baadaye naandika hayo mengine yenye si ya muhimu kama hii ya kwanza. Inafuatana hivyo.